Ndio, napenda maua sana. Kila aina ina uzuri wake, waridi kwa mfano huleta harufu tamu na utulivu na maua ya rangi ya blue hunikumbusha bahari na amani. Ninapokuwa na maua mezani nahisi furaha na utulivu. Ni kama lugha ya asili inayosema, uko nyumbani.

Kila siku, hua natumia programu ya Telegram. Nirahisi kutumia na inanisaidia kuwasiliana na marafiki na familia bila usumbufu. Pia, napenda jinsi inavyo niwezesha kutumia sauti na picha haraka. Wakati mwingine, hua natumia pia YouTube kwa ajili ya muziki wa Afrofusion. Huwa inasafisha akili yangu na kunipa nguvumpya. Programu hizi zimekua sihemu ya utaratibu wangu wa kila siku.

Hekima moja muhimu niliopata maishani ni kwamba kila jambo lina wakati wake. Nimejifunza kuwa si lazima kila kitu kitoke haraka, uvumilivu huleta matunda bora. Pia nimegundua kuwa utulivu wa ndani huanza na mazingira yanayo nipa amani, kama mwanga hafifu, harufu ya mvua na sauti ya muziki wa Afrofusion. Maisha ni safari ya kujitambua na kila siku huleta somo jipya. Hiyo ndio hekima ninayoishi nayo kila siku.

Wakati wa msongo wa kazi, hua napumua kwa kina na kuunda mazingira ya utulivu. Hua nawasha tahafifu naweka muziko wa Afrofusion na nanywa chai ya tangawizi au uji wa moto. Hii hunisaidia kurudisha utulivu wa ndani na kuzingatia tena maisha yangu. Pia huwa napanga majukumu kwa mpangilio mpya kuanzia rahisi ya hadi magumu ili kurudisha mtiririko wa kazi bila presha. Msongo ni sehemu ya maisha lakini nimejifunza kugeuza kuwa nafasi ya kujitunza.

Kabla ya mkutano, huwa na andaa mazingira yangu ya kazi kwa utulivu, huwa naweka mwanga hafifu na vitu vya rangi ya blu hili kusaidia umakini. Napitia agenda ya mkutano na kuandika vidokezo muhimu. Pia, hujipanga kiakili kwa kupumua kwa kina na kunywa kitu cha moto kama chai ya tangawizi. Ikiwa mkutano unahusisha mawasiliano ya sauti na jaribu sauti yangu kwa majibu ya liyopangwa vizuri. Hii huniwezesha kuingia kwenye mkutano nikiwa na utulivu na umakini.

Ndiyo, nimesafiri kwa ndege mara moja tu na ilikuwa safari ya kipekee. Nilihisi msisimko na hofu kidogo wakati wa kupaa, lakini bada ya dakika chache, nilianza kufurahia mandhari ya mawingu nje ya dirisha. Sauti ya nchini na utulivu wa anga vilinipa nafasi ya kutafakari na kupumzika. Ilikuwa safari ya kuelekea mji mpya kwa ajili ya kazi, lakini pia ilinifungua macho kuhusu uzuri wa kusafiri kwa njia ya anga.

Kusubiri kwenye mstari kuna nihitaji kuwa nasubira ingawa sikila wakati hua rahisi. Wakati mwingine na hisi kuchoka au kukosa uvumilivu, hasa ikiwa mazingira haya na utulivu. Lakii nimejifunza kutumia muda hua kwa mazoezi ya kupumua, kusikiliza muziki wangu au kutafakari majibu ya sauti ni na yopanga kwa kazi yangu. Pia huwa naangalia ranki na harufu zinazo nizunguka ili kujituliza. Kusubuli kuna nifundisha nidhamu na kunipa nafasi ya kutulia kabla ya kuendelea na shughuli.

Napenda paka kwa sababu ni watulivu na wanapenda mazingira yenye utulivu kama yangu. Wanapenda kujilaza karibu na mwanga hafifu na mara nyingi huleta hali ya utulivu ninapofanya kazi. Lakini pia napenda mbwa kwa sababu wana nguvu na uaminifu. Mbwa hutoa ulinzi na urafiki wa dhati. Kwa hivyo napenda wote kwa sababu kila moja huleta aina tofauti ya faraja na furaha.

Ili kujitunza, wanaanza siku kwa utaratibu wa subuhi wenye utulivu, mwanga hafifu, harufu ya mvua na kikombe cha uji wa moto. Wanapanga kazi zangu kwa mpangilio unaosaidia mtiririko wa mawazo na huacha nafasi ya kupumua na kutafakari. Muziki wa Afrofusion hunisadia kurudisha hisiyo zangu na kuimarisha umakini. Pia, najitunza kwa kupika chakula rahisi lakini chenye ladha na kuunda mazingira ya kazi ya nayonipa faraja na msukumo wa ubunifu.

Namkumbuka mwalimu wa mina kutoka shule ya msingi. Alikuwa na sauti tulivu na alijua jinsi ya kutufundisha kwa njia ya kuvutia. Kila somo lake lilikua kama hadithi na alitufundisha si tu kwa maarifa, bali pia nidhamu na kujithamini. Alinisaidia kugundua kipaji changu cha kuandika na kunitia moyo kuendelea kujaribu. Hadi leo, ninapojifunza au kuandika sauti yake bado hunijia akilini.

Kila asubuhi, huwa naanza siku yangu na kikombe cha chai ya tangawizi. Huipika mwenyewe naanza kwa kuchemsha maji naongeza tangawizi safi, kidogo cha chai ya rangi na asali kwa ladha. Hunywa nikiwa kwenye mwanga hafifu nikitazama mandhari ya nje au kusikiliza muziki wangu. Mahali ninapopendelea kunywa ni kwenye kona tulivu ya chumba changu ambapo rangi ya buluu na harufu ya mvua hunisaidia kujiweka sawa. Bila chai yangu ya kawaida nahisi kama siku haijaaza vizuri ni sehemu ya utaratibu wangu wa kujitunza na kujiandaa kia kili.

Napenda mtaa wangu kwa sababu unautulivu na mazingira yanayo saidia ubunifu. Asubuhi, kuna harufu safi ya mvua na sauti za ndege ambazo hunisaidia kuanza siku kwa utulivu. Watu wa mtaa huu ni waungwana na wanapenda kusaidiana, jambo linalo, leta hali ya usalama na mshikamano. Pia, kuna maeneo utulivu ya kutembea au kukaa nje na kutafakari, hasa jioni wakati mwanga wajua unakuwa laini. Mtaa wangu ni sehemu ya utaratibu wangu wa kila siku, mahali pa faraja, kazi na kupumzika.

Wakati wa mgogoro na mtu, hujaribu kwanza kutulia na kuelewa hisia zangu. Huwa napumua kwa kina na najiondoa kwa muda mfupi ili kuepuka kusema mambo kwa hasira. Badaye, najaribu kwasiliana kwa utulivu kwa kutumia sauti ya heshima na maneno yaliyopangwa vizuri. Ikiwezekana, huwa naandika majibu yangu kwanza kama sihemu ya mazoezi ya sauti ili kuhakikisha ujumbe wangu ni wa wazi na wa heshima. Lengo langu huwa si kushinda hoja bali kuelewana na kutafuta suluhisho la pamoja.

Ndiyo, mara kwa mara hutoa sadaka au michango, hasa kwa watu wanaohitaji msaada wa haraka. Huamini kuwa kutoa ni njia ya kuonyesha mshikamano na utu. Wakati mwingine, huchangia kwa chakula, nguo au pesa, kulingana na hali na uwezo wangu. Pia, hujitahidi kusaidia miradi ya kijamii au ya kielimu kwa sababu naamini mabadiliko huanza na hatua wa ndogo. Kutoa hunifanya nijihisi nimeunganishwa na jamii na husaidia kudumisha moyo wa shukrani.

Napenda kula nje katika maeneo tulivu yenye madhari ya kuvutia. Mara nyingi huenda at cafe au Java House, bakery, kwa sababu mazingira yao ni safi, yenye mwanga wa kupendeza na muziki wa nyuma wa utulivu. Napenda kukaa karibu na dirisha au nje ambapo naweza kufurahia chakula changu, huku nikitafakari au kuandika majibu ya sauti. Chakula chao ni kitamu, hasa chai ya tangawizi na vitafunwa vya asubuhi. Kula nje hunisaidia kubadilisha mazingira na kurudisha msukumo wa ubunifu.

Wazo langu zuri kwa siku ya leo ni kuunda majibu ya sauti yenye hisia halisi na mtiririko wa utulivu. Nimepanga kutumia mwanga hafifu, chai ya tangawizi na muziki wa Afrofusion kama sehemu ya mazingira yangu ya kazi. Pia, nitapanga majukumu kwa mpangilio wa kimapokeo kuanzia rahisi hadi ngumu ili kudumisha umakini. Lengo ni kuunganisha ubunifu na utaratibu na kuhakikisha kila hatua ina ladha ya utunzaji wa kihisia.

Muziki ninaousikiliza mara nyingi ni wa Afrofusion. Napenda jinsi unavyounganisha sauti ya jadi na mitindo ya kisasa na huleta hisia za kina na utulivu. Mara nyingi husikiliza asubuhi nikiwa na mwanga hafifu na kikombe, cha chai ya tangawizi au jioni baada ya kazi. Muziki huu hunisaidia kujiweka sawa kihisia na kuimarisha ubunifu wangu. Hasa ninapopanga majibu ya sauti au kutafakari. Ni sehemu ya utaratibu wangu wa kila siku.

Napendelea mahali pa kimya kwa sababu hunisaidia kuzingatia na kudumisha utulivu wa kihisia. Kimya hunipa nafasi ya kutafakari, kuandika majibu ya sauti kwa umakini na kujiweka sawa kabla ya kazi ya mazoezi ya ubunifu. Mazingira yenye mwanga hafifu, harufu ya mvua na muziki wa polepole hunisaidia kuingia katika hali ya utulivu. Mahali pa kelele hunivuruga hasa ninapojaribu kuunda na kujifunza. Kwa hivyo, kimya ni sehemu muhimu ya utaratibu wangu wa kila siku.

Zoea nzuri ni lio jenga ni kuanza siku kwa utaratibu na utulivu. Kila asubuhi na amka mapema, naweka mwanga hafifu na huanda kikombe cha chai ya tangawizi. Kabla ya kuanza kazi, huwa naandika majibu ya sauti kwa mazoezi na kutafakari malengo ya siku. Zoea hili unisaidia kujiweka sawa kihisia na kiakili na huimarisha ubunifu wangu. Pia, hujitahidi kudumisha mazingira safi na yenye rangi ya bluu ili kusaidia umakini. Zoea hili limekua msingi wa utunzaji wangu wa kila siku.

Ndiyo, ninapenda kuendesha baiskeli hasa asubuhi au jioni wakati hali ya hewa ni tulivu. Safari ya baiskeli hunisaidia kutuliza akili, kufurahia mandhari ya mtaa na kusikiliza sauti za asili kama upepo na ndege. Pia, ni njia nzuri ya kufanya mazoezi bila kelele nyingi. Napokuwa na muda, huendesha baiskeli karibu na maeneo ya kijani au barabara tulivu nikitafakari au kusikiliza muziki wangu. Ni sehemu ya utaratibu wangu wa kujitunza na kuimarisha ubunifu.

Mimi hufanya mazoezi ya asubuhi kwa sababu ni wakati wa utulivu na mwili wangu huwa na nguvu zaidi. Huwa naamka mapema na weka mwanga hafifu na kuanza mazoezi mepesi ya kunyoosha mwili au kutembea kwa dakika chache. Wakati mwingine husikiliza muziki wangu ili kusaidia mtiiririko wa mawazo. Mazoezi ya asubuhi hunisaidia kujiweka sawa kihisia na kuandaa mwili kwa kazi ya siku. Jioni hujikita zaidi kwenye kupumzika na kutafakari.

Ndio, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu mazingira yangu yameundwa kwa utulivu na ubunifu. Huwa na mwanga hafifu, rangi ya bluu na harufu ya mvua ambayo hunisaidia kujiweka sawa kihisia. Nafasi yangu ya kazi ni tulivu na imepangwa vizuri, hivyo huweza kuzingatia majukumu yangu bila kelele au usumbufu. Pia, kazi nyumbani hunipa uhuru wa kupanga ratiba yangu kwa njia inayolingana na mtiririko wa mawazo na mazoezi ya sauti. Ni sehemu ya utaratibu wangu wa kila siku.

Filamu ninayoipenda zaidi ni Zootopia. Ni filamu ya comedy na action inayochanganya ucheshi na ujumbe wa kijamii. Mara ya kwanza niliona nikiwa nyumbani kwenye jioni tulivu na iliniacha nikitafakari sana kuhusu usawa na ujasiri. Ninapenda jinsi inavyonyoosha, inavyoonyesha wanyama wa aina tofauti wanaoishi pamoja, kila moja akiwa na ndoto na changamoto zake. Rafiki yangu ndiye aliyenishawishi kuitazama, akisema itanifurahisha na kunipa msukumo wa ubunifu. Na kweli, kila mara ninapoiona tena nahisi furaha na msukumo mpya wa kuandika au kuunda majibu ya sauti.

Ndiyo, huva saa kila siku kwa sababu inanisaidia kuthibiti muda na kudumisha utaratibu wangu wa kazi. Napendelea saa zenye muundo rahisi na rangi tulivu kama blu wa au nyeusi ambazo huendana na mazingira yangu ya kazi ya nyumbani. Saa yangu si tu kifa cha kuangalia muda, bali pia niishara ya nidhamu na mtiririko wa kila siku. Bila saa nahisi kama kuna kitu kinakosekana katika utaratibu wangu wa kila siku.

Ndio, napenda chakula cha haraka mara kwa mara, hasa wakati ninahitaji kitu rahisi na cha haraka. Napendelea vyakula vya chipsi, baga, au samosa kutoka maeneo ya karibu kama Java House au quickmart. Lakini, hujaribu kuchanganya na chakula cha nyumbani ili kudumisha afya na utaratibu wa kupika. Harufu ya chakula cha haraka, huleta hisia za furaha, hasa ninapokuwa nimechoka au ninahitaji mapumziko ya haraka. Ni sehemu ya mchanganyiko, utunzaji na starehe.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu, hasa inayohusiana na maudhui ya sauti na ubunifu wa majibu yaliopangwa. Wazo langu ni kuunda jukwa la mafunzo ya sauti ambapo watu wanaweza kujifunza jinsia kuwasiliana kwa hisia, kwa mpangilio na kwa ufanisi. Bi ashara hii ingechanganya teknolojia utunzaji wa hisia na utamaduni wa mahasiliano. Pia, ningependa kuunganisha vipengele vya utunzaji wa mazinjira ya kazi, kama mwanga hafifu, muziki wa Afrofusion, na ratiba za kujitunza. Biashera hiyo ingekuwa zaidi ya kipato, ingekuwa sehemu ya mabadiliko ya kibinafsi na kijami.

Napenda paka na mbwa kwa sababu, kila moja ana tabia ya kipekee inayosaidia utulivu wa kihisia. Paka hunipa hisia za utulivu na tafakari, napenda jinsi wanavyotembea kimya kimya na kupenda maeneo yenye mwanga hafifu. Mbwa kwa upande mwingine, huleta nishati na ulinzi, hasa wale wa tabia tulivu. Wanyama hawa hunisaidia kujisikia nyumbani, hasa ninapofanya kazi au kuandika majibu ya sauti. Ni sehemu ya mazingira yangu ya ubunifu na utunzaji wa kila siku.

Chakula ninachopenda zaidi ni uji wa ngano wenye maziwa na tangawizi. Napenda jinsi unavyonukia asubuhi hasa wakati mvua imenyesha usiku. Uji huu hunipa utulivu wa ndani na huanza siku yangu kwa hisia za faraja. Pia napenda kupika vyakula rahisi kama wali na mboga za kijani au tambi na njagere. Kwa sababu vinanisaidia kudumisha utaratibu wa kupika na ubunifu jikoni. Chakula kwangu si tu ladha ni sihemu ya utunzaji wa kihisia na mtiririko wa kila siku.

Kila jioni kabla ya kulala, huwa najenga mazingira ya utulivu, huwa na mwanga hafifu, mara nyingi wa blue na huandaa kikombe cha tai ya tangawizi au uji mwepesi, naacha simu pembeni na kusikiliza muziki wa profusion au sauti za mvua ili kutuliza akili. Pia naandika majibu ya sauti au kutafakari kuhusu siku yangu, ni njia ya kuhitimisha kwa utulivu na kujiandaa kwa kesho. Zoezi hili hunisaidia kulala kwa amani na kuamka nikiwa na nguvu mpya.